Wakati wa baridi kali huwa najifungia katika nyumbani kwa kuwa kwa sababu ya baridi ni kali kuenda nje ni tatizo ama wakati ambapo ninataka kuendea kitu dukani huwa ninavaa vitu ambavyo ni za kunipatia joto kama vile koti ndefu pamoja hata na zile magwanda na pamoja na viatu zile mrefu mrefu pamoja na hata pamoja hata na soksi na kuvalia na hata kama ni kukaa nyumbani huwa ninawasha, huwa ninawasha moto niko nayo kifaa cha kutia nyumba iwe na joto pamoja hata na kuwakisha jiko angalau joto iingie nyumbani pamoja mimi, pamoja na familia yangu. Na ndo wakati huu wa baridi kali ni vizuri na vyema kabisa. Kujisitiri vizuri na nguo za joto pamoja na mablanketi zote zikinitia joto. Angalau baridi isitupate sisi kama familia hata mimi kibinafsi.

Naam, ninapenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu ya kwa sababu chakula ni kitu ambacho mimi huwa ninapenda na hata kuna ustarabu kuna ustaarabu pale ambapo chakula, chakula kingine ama cha eneo lingine unalipata ile ambapo unafurahia, haswa kwa vile ambavyo imepikwa vile ambavyo viungo hata vile ambavyo vimetumika pale ambapo hata katika mdomo huwa unasikia la kwamba kuna mchechemko kuna msisimko fulani ambao ni mzuri pale ambapo chakula kingine ambalo haujakizoea kukikula na ambayo unakipenda na hata unakitamani zaidi na zaidi.

Naam, mimi ninapenda kuchora. Kwa sababu kwa kuchora, hapo kuna huo ubunifu wangu, unajieleza vizuri. Kama kwa kuchora kwangu hii ni talanta ambayo nilizaliwa nayo. Pale ambapo ni kichora. Huwa ninajisikia vizuri. Sana ata ninajisikia kwamba. Ninajieleza vizuri kuliko ata vile ambavyo. Kuongea kwangu, ninaweza ongea. Kwa hivyo kwa kuchora kwangu kuna kuna umakini ambayo, ambayo huwa ijielezi, mimi hata nikiongea. Kwa hivyo kuchora kwangu, mimi ninapenda heri kuchora kwangu kuliko kupaka rangi.

Wanyama ambao ninawapenda ni kama vile ambao ni wa kukulwa, kama vile kuku, bata, bata mzinga, ngombe, mbuzi, pamoja ata na ngamia, ama ata pamoja na wanyama wengine ambao huwa ninaeza wafuga, kwa kunisaidia kwa kupata nyama yao, ama ata kwa kupata maziwa kutoka kwao, ama ata mayai kama vile kuku. So mimi ninawapenda wanyama, wanyama hawa ambao wana nisaidia kupata kitu pamoja ata na mnyama kama mbwa pamoja ata na, pamoja ata na paka, haswa mbwa. Mbwa ni mzuri sana kwa sababu ya usalama, usalama usiku. Mahali ambapo wezi ata wakija kuna huyo mbwa ambaye atawashughulikia na kuleta usalama eneo langu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuwasaidia masikini wote, pamoja ata na wale ambao wasiyojiweza kwa fedha, ata kwa jinsi ambavyo kwa kuwabuyia kila ambacho kinaweza wasaidia, kujikimu kila siku, kama vile kwa walemavu tunawabuyia tunawabuyia ilo gari ya miguu minne, pahali ambapo usafiri wao utakuwa kwa urahisi. Kwa wale ambao hawezi kutembea, tunawabuyia, zile vifaa za kuwasaidia, kutembea pamoja kwa wale ambao, kwa wale ambao wakona uhaba, wa kukosa kuona. Kuna vile, kuna vile, kuna vile zile izo glasesi ambazo hua wanatumia, kuona mbali na hata kwa wale ambao, hawana, hawana uwezo wakufanya jambo fulani. Ukiwa na uwezo ama fedha ya kuwasaidia itakuwa vizuri na vyema zaidi kwao kujua na hata kufanya. Kwa sababu italeta tabasamu ata kwa mioyo yao pia hata kwako kwangu mimi ni napofanya hivyo.